Tukio ambalo ni muhimu zaidi katika maisha yangu. Ni pale ambapo niliweza kukutana na mpenzi wangu ambaye nilimpenda sana. Tulikutana wakati ambapo tulikuwa katika chuo kikuu. Tulichokuwa tukisomeo. Na wakati ambapo tulipo kutana nilisikia amenipendeza sana na moyo wangu ukafurahia kuanzia hapo tukapendana na. Ningependa ajue kwamba hilo ndilo jambo wa ambalo ama tukio wa ambalo lilo nifurahisha sana katika maisha yangu ama tukio ambalo lilikuwa muhimu zaidi katika maisha yangu.

Timu ambayo ninaifuata ya mpira au timu ya michezo ambayo ninaifuata ni timu ya mpira wa soka inajulikana kama Chelsea iliyoko nchini Uingereza. Huwa ninaipenda na kuifurahia sana kwa kuwa Tangu ambapo nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa nikiifuatilia na nimekuwa nikiifuatilia hadi sasa, ninapenda wachezaji wao, napenda uwanja na napenda jinsi ambavyo wanafurahia mashabiki wao na kuwasherehekea.

Ujuzi ambao ninatarajia kuhimarisha ni ujuzi wa kiteknolojia hasa katika mitandao na maendeleo ya kisasa na pia katika Ujuzi wa akili mienendo au akili bandia kwa jina lingine ama maarufu inajulikana kama AI Ningependa kueneza na kuhimarisha ujuzi huo ili unisaidie kwa kuwa mtindo huu ama ujuzi huu uwa ndio utakuwa ukitumika kwenye siku za usoni.

Naamu, unapenda kuwenda pwani hasa katika wakati walikizo au wakati wakati. Usharekea kwa kuwa wakati kuni kuna watu wengi na pia unayeza kuhu. Kufurahia bahari na maji na pia mantari mazuri ya baharini ama mantari mazuri ya pwani pia unayeza kuongelea na kufanya mambo mbalibali kama kuingia kwenye maji michezo ya majini na mambo mengine mazuri kama haya.

Piki yangu ya kazi ina mipango mingi lakini ni mipango ya kawaida au mipango ambayo inajirudia mara kwa mara kwa kuwa haina mungu mingi. Isipokuwa kuamka asubuhi masaa ya alfajiri masaa ya saa kumi na mbili ya asubuhi najtayarisha na kuingia kazini saa mbili ambapo ninafanya kazi hadi saa sita tena ninaenda kula chakula cha mchana alafu ninarudi tena na kuendelea na kazi hadi saa kumi na moja mtindo huo naufanya kwanzia Jumatatu hadi alhamisi na pia Baada ya hapo jumamosi na jumapili ninapumzika na narudia mtindo huo huo wiki inayofuata.

Kumbu kumbu mzuri ambayo niko nayo kutoka utotoni mwangu ni pale ambapo tulikuwa tukicheza na kuishi na ndugu yangu ambayo aliweza kufariki dunia muda uliopita, hizo kumbu kumbu huwa zinanifurahisha na zinanipa furaha Nikikumbuka wakati ambapo tulikuwa nae na wakati ambapo walikuwa hai Kwa sasa hayupo lakini kumbu kumbu hizo hunifurahisha sana.

Napenda kucheza michezo wa video Lakini sio kila mara napenda kuicheza kwa sababu wakati ambapo nipo kazini au shuleni siwezi kabisa kuketi chini ku kuicheza lakini wakati ambapo Sifanyi kazi au siuko shuleni au kufanya mambo mengine na niko na rafiki zangu napenda kucheza michezo hiyo.